Ndiyo, ninatumia simu kununua vitu kwa sababu ni rahisi, inaokoa muda na inafaa maisha ya sasa. Kwanza, kununua kwa kutumia simu, hunipa urahisi mkubwa, naweza kununua bidhaa nikiwa nyumbani, kazini, au safarini, kuenda sokoni au dukani. Hii hunisaidia hasa ninapo kuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Pili, kununua kwa simu hunipa fursa ya kulinganisha bei na bidhaa, kupitia programu na tovuti mbalimbali naweza kuangalia bei tofauti, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora kulingana na bajeti yangu. Tatu, matumizi ya simu katika ununuzi huokoa muda na gharama za usafiri. Badala ya kutumia pesa na muda kuenda dukani naweza kuagiza bidhaa na zikafikishwa mahali nilipo. Nne, malipo kwa kutumia simu kama vile mpesa au benki mtandaoni ni salama na ya haraka. Hii hunifanya nijisikie huru na nikiwa na uthibiti mzuri wa matumizi yangu ya fedha. Hata hivyo, ninazingatia usalama kwa kununua kwenye majukua yanayo aminika na kuepuka kutoa taarifa binafsi zisizo za lazima. Kwa ufupi, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi, salama, inaokoa muda na inanifanya maisha yawe mepesi zaidi.